Mimi ni shabiki wa michezo ninayofuata kwa moyo wa dhati. Nikivutiwa zaidi na nidhamu, mshikamano na roho ya ushindani inayojitokeza kila mara. Ninapenda timu zinazojenga umoja na kuonyesha nidhamu ya hali ya juu hasa zile zinazoshiriki katika michezo ya riadha na kandanda. Ninahusisha mapenzi yangu ya michezo na maadili ya maisha uvumilivu kama nifu na matumaini ya ushindi timu zinazo fuata si tuu kwa matokeo ya uwanjani bali kwa namna zinavyo weza kuwa masisha jamii na kuoenyesha kwamba ushindi wa kweli ni ule unaojenga moyo wa pamoja.

Mimi husomea habari mtandaoni kupitia vianzo, mbalimbali vinavyo nipa upeo, mpana wa taarifa. Napenda kuchanganya tovuti za kimataifa na za ndani ili kupata mtazamo wa dunia. Na ule wa jamii yangu. Mara nyingi hutembelea magazeti, ya kidigitali, blogu za uchambuzi na majukwaa ya kijamii ambapo mijadala, papo kwa papo hufanyika. Nachagua kusoma kutoka. Kwa vianzo vinavyo aminika, ili kuhakikisha taarifa. Nilizo pata ni sahii, na zenye maana. Kwangu kusoma habari mtandaoni si, tu kupata taarifa bali. Ni njia ya kujifunza kuunganisha na ulimwengu. Na kuelewa mwelekeo wa kesho.

Mimi huwapokea fanyakazi wapya kwa moyo wa ukarimu na mshikamano. Nina hakikisha wanahisi kuwa sehemu ya familia ya kikazi kuanzia siku ya kwanza. Mara nyingi huanza kwa salamu za dhati na mazungumzo ya kirafiki ili kuvunja barafu. Kisha huwapa maelezo ya msingi kuhusu masingira ya kazi majukumu yao na utamaduni wa timu. Ninapenda pia kuwakiresha, kuwashirikisha katika shugli ndogo za kijamii au chakula cha pamoja ili wajisikie huru na kuunganishwa na wenzake. Kwangu, mkaribisho su tu maneno ya karibu, bali ni tendo la kuonyesha mshikamano, heshima na matumaini ya safari ya pamoja ya mafanikio.

Mimi hupenda kuvaa vipuli kwa sababu ni ishara ya mtindo na utambulisho wangu wa kipekee. Vipuli hunipa nafasi ya kuonyesha ladha yangu ya urembo na kuongeza mvuto katika muonekano wa kila siku. Si tu mapambo. Bali ni alama ya kujiamini na kujieleza kwa ubunifu. Napenda kuchagua vipuli vinavyolingana na hali ya siku, wakati mwingine vidogo na rahisi kwa unyenyekevu. Na wakati mwingine vikubwa na vya kuvutia ili kuonyesha nguvu na msisimko kwangu. Kuvaa vipuli ni njia ya kuunganisha uziri wa nje na hisia za ndani.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha ujumbe unafika kwa uwazi, heshima na ufanisi. Inazingatia mambo matatu makuu. Kwanza uwazi wa taarifa ili kila mtu aelewe majukumu na matarajio bila mkanyangiko. Pili, ushirikiano wa heshima ambapo kila sauti nasikiliza na kudhaminiwa jambo linalojenga mshikamano wa timu. Tatu, ufanisi wa njia ya mawasiliano kutumia barua pepe. Mikutano au ujumbe wa haraka kulingana na uzito na haraka ya taarifa kwangu mawasiliano bora ni msingi wa mafanikio ya kikazi kwa sababu yanajenga uelewano kuondoa migongano na kuimarisha mshikamano wa pamoja.

Mimi hukubali na mabadiliko kazini kwani mtazamo chanya na wakini mkakati. Kwanza huwanza na kuyakubali kama sehemu ya hukuwaji na maendeo ya kikazi. Halafu chunguza mabadiliko hayo kwa makini ilikuwelewa adhari zake kwa majukumu na timu. Ninapenda kutumia mawasiliano ya wazi na wenzangu ili kuondoa mkanyangiko na kujenga mshikamano. Pia huweka mkazo kwenye kubadilika kwa haraka na kuchifunza mbinu mpya zinazo hitajika. Kwanza mabadiliko sii tishio bali ninafasi ya kujifunza kuhimarisha ujuzi na kuonyesha uthabiti wa kitaluma.

Ninapojisikia kusubiri kwenye mstari, huwa ni mchanganyiko wa subira na tafakari. Wakati mwingine nahisi kama ni mazoezi, mazoezi ya uvumilivu na kunifundisha kutulia na kukubali kwamba kila jambo lina wakati wake. Kuna nyakati nahisi kukerwa kidogo, hasa pale ninapokuwa na haraka au nina majukumu mengi yanayo nisubiri. Lakini mara nyingi hutumia muda huo kama nafasi ya kutazama watu, kufikiria mawazo mapya au hata kujipumzisha kimya kimya kwangu kusubiri kwenye msitari ni changamoto ndogo ya maisha inayoweza kubadilishwa kuwa somo la uvumilivu na nafasi ya kujitafakari.

Hupendelea kusumamia kwa sababu ninathamini nafasi ya kuongoza, kupanga na kuhakikisha kila kitu kinakwenda kwa mpangilio. Kusimamia hunipa fursa ya kutumia ujuzi wangu ya kupanga na kuhamasisha wengine ili tufikie malengo ya pamoja. Hata hivyo, pia naanaona thamani ya kusumamiwa kwani kuna nipa nafasi ya kujifunza, kupata muongozo na kuimarisha nidhamu ya kikazi. Kwangu, kusumamia ni nafasi ya kuonyesha uungozi na ubunifu huko. Kusumamiwa ni nafase ya kujifonza na kukua.

Ndiyo, nimewai kuwona bahari nanitukio lesilo saulika. Bahari hunipa ni hisia ya uhuru na utulivu. Nikitazama upewo usio na mwisho na mawimbi yanaocheza kwa sauti ya asili. Harufu ya chumvi na upepo mwanana hujenga hali imani na kutafakari ya kina. Kwangu kuwona bahari si tu kutazama maji makubwa. Mbali ni kukutana na nguvu ya maumbile na uzuri wa dunia ni kumbukumbu inayobaki moyoni kama ishara ya matumaini na safari zisizo isha.

Mimi huweka afya mzuri kwa kuzingatia mambo ya msingi yanayojenga mwili na akili. Kwanza chakula bora napendelea kula vyakula venye virutubisho matunda na mboga safi huku nikiepuka vyakula venye mafuta mengi pili mazoezi ya mara kwa mara kama kutembea. Kukimbia au kufanya mazoezi mepesi ili kuimarisha misuli na moyo. Tatu, usingizi wa kutosha kwani kupumizika vizuri hunipa, nguvu na kuimarisha umakini. Nne, unywaji wa maji ya kutosha ili mwili ubaki na usawa. Mwisho, utulivu wa akili kupunguza msongo wa mawazo kwa kusali, kutafakari au kushiriki shughuli ninazopenda. Kwangu afya nzuri ni matokeo ya uwiano kati ya mwili akili na roho.

Kwa sababu ni vitafunwa rahisi na vya kufuraisha. Harufu yake, tamu na sauti ya kukoroma inapo pasuka huleta hisia ya ya burudani na starehe Popcorn unifuraisha zaidi ninapokuwa nikitazama filamu au nikiwa na marafiki. Kwani huongeza latha ya pamoja na urahisi wa kushirikiana. Kwangu kula popcorn situ chakula cha haraka bali nisehemu ya uzoefu wa kijamii na furaha ndiko za maisha.

Napenda sanaa inayogusa hisia na kuonyesha ubunifu wa kina. Sanaa ya mchoro na uchoraji hunivutia kwa rangi na taswira zinazo weza kueleza hadithi bila maneno. Pia napenda sanaa ya muziki hasa nyimbo za kitamaduni na za kiroho. Kwa sababu hunipa amani na kunikumbusha mizizi yangu. Vilevile sanaa ya fasihi hunivutia kwa mashairi na simulizi zinazochanganya fikra na hisia. Kwangu kila aina ya sanaa ni daraja la kuunganisha roho na ulimwengu na hunipa nafasi ya kujieleza na kutafakari kwa kina.

Siku yangu ya kuzaliwa napenda kuisherehekea kwa njia na furaha na mshikamano ninapenda sherehe yenye utulivu mziki wa kupendeza na mazungumzo ya kirafiki ili kila mmoja ajisike huru na mwenye furaha. Mara nyingi husherehekea na familia na marafiki wa karibu kwa sababu uwepo wao unipa joto la upendo na mshikamano wa kweli. Nakumbuka sherehe ya siku ya kuzaliwa nilio ipenda zaidi. Ilikuwa ile tulipokusanyika nyumbani tukacheza na kushirakiana chakula cha pamoja kwa kumbukumbu ya pekee. Chakula ninacho penda siku hiyo ni vyakula vya kitamaduni pamoja na keki yenye latha ya vanilla au chocolate. Ni hunipa latha ya kipeke na hisia ya sherehe ya kamili. Kwa siku ya kuzaliwe oijayo, ningipenda kupokea zawadi yenye maana labda kitabu cha kifalsafa kinacho hamasisha ndoto na tafakari au kitu cha kipeke kinacho nihusisha na kumbukumbu za familia.

Aina ninayopendezwa nayo zaidi ni ile yenye mshikamano na furaha ya pamoja. Napenda sherehe ambazo zinanihusisha familia na marafiki wa karibu zikiwa na mziki wa kupendeza mazungumzo ya kirafiki na chakula cha kitamaduni kinachokumbusha mzizi. Ninavutiwa na sherehe zenye utulivu na maana si lazima ziwe kubwa bali ziwe na joto na la upendo na kumbukumbu za pekee kwangu sherehe bora ni ile inajenga urafiki kuimarisha mshikamano na kuwacha alama ya furaha moyoni.

Mara nyingi mchana mi hula chakula cha kitamaduni chenye uwiano na virutubisho napenda wali au ugali pamoja na mboga za majani samaki au nyama kidogo ili kupata nguvu na afya wakati mwingine chakua chakula chepesi kama matunda au saladi asa nikihitaji kuendalea na shuguli bila kusinzia kwangu chakula cha mchana ni nafasi ya kujipa nguvu upya na kuendelea na majukumu kwa ufanisi.

Kwenda mahali pa ibada mara kwa mara hasa pale ninapohitaji utulivu wa kiroho na mshikamano wa kijamii ni nafasi ya kutafakari kusali na kushukuru kwa baraka za maisha. Pia hunipa furua ya kukutana na familia na marafiki. Tukishirikiana imani na matumaini. Kwangu kwenda mahali pa ibada ni sehemu muhimu ya kudumisha amani yangu na kuimarisha mshikamano wa kiroho.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Kwa kufanya, kwa sababu hunipa utulivu na uraisi wa wa kupanga muda, ni nafasi ya kuzingatia majukumu bila kelele nyingi. Huko ni kihisi faraja ya mazingira ya nyumbani. Pia hunipa nafasi ya kuwa karibu na familia na kupunguza muda waa kusafiri. Hata hivyo, mi nahitaji kueka mpangilio na nidamu ili kwakikisha kazi inafanyika. Kwa ufanisi na bila kusumbuliwa na mambo ya nyumbani. Kwangu kufanya kazi nyumbani ni uwiano, faraja.

Napenda mtaa wangu kwa sababu una utulivu na mshikamano wa kijamii. Mi mahali ambapo majirani hushirikiana kusaidiana na kuonyesha upendo wa kifamilia. Pia napenda mandhari yake. Miti hewa safi na mazingira yanayotoa nafasi ya kutembea kwa amani. Zaidi ya hayo, mtaa wangu hunipa hisia ya usalama na ukaribu. Kwani kila mtu anajua na kuthamini mwingine. Kwangu mtaa ni zaidi ya makazi ni chanzo cha furaha mshikamano na kumbukumbu za maisha ya kila siku.

Ndio, napenda kusoma gazeti kwa sababu hunipa taarifa mpya, ufahamu mpana kuhusu dunia inayonizunguka. Kupitia gazeti najua habari za kitaifa na kimataifa, michezo ujumla na hata makala za kijamii zinatu. Zinazochochea fikra. Kusoma gazeti hunisaidia kubaki na mtazamo mpana na kuendelea kujifunza mambo mapya kila siku. Kwangu gazeti sii tu chanzo cha habari bali ni daraja la kuunganisha na jamii na ulim.

Na shiriki katika jamii yangu kwa njia ya ushirikiano na huduma ndogodogo. Napenda kushiriki kwenye shughuli za kijamii kama mikutano ya mta kusaidia majirani wanapo itaji msaada na kushiriki katika kazi za usafi wa mazingira. Pia na najihusisha na matukio ya kitamaduni naibada kwani unipa nafasi ya kuimarisha mshikamano na kwendeleza maadili ya pamoja. Kwangu kushiriki katika jamii ni njia ya kujenga urafiki mshikamano na kuhunyesha kwamba kila mmoja ananafasi ya kuchangia kwa mufaa ya wote.

Ndiyo napenda kunywa maziwa kwa sababu hunipa afya na nguvu ni kinywaji kinacho burudisha na ni chenye virutubisho muhimu kama proteni na kash vinavyo saidia mwili na mifupa maziwa hunifanya nijisikie nimeshiba haya yanipa nguvu kuendelea na shughuli za kila siku kwangu kunywa maziwa ni sehemu ya maisha yenye afya na furaha.

Ndiyo, napenda kupika kwa sababu ni njia ya kuonyesha ubunifu na kujiletea furaha. Kupika hunipa nafasi ya kujaribu mapishi mapya kuchanganya viungo tofauti na kuunda ladha ya kipeke. Pia ni njia ya kushirikiana na familia na marafiki. Kwani chakula kinapika si tu kwa tumbo bali pia kwa moyo. Kwangu kupika ni sanaa na pia ni upendo unaoleta mshikamano na kumbu kumbu nzuri.